Mandhari nzuri niliowahi kuona ni ile ya milima yenye kijani kibichi wakati wa asubuhi mapema. Jua linapochomoza polepole. Nilipata fursa ya kutembelea eneo la milimani wakati wa likizo. Na uzoefu huo ulibaki akilini kwangu hadi leo. Asubuhi ile, hewa ilikuwa safi na baridi kiasi. Ikipenya mapavuni na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na utulivu kwa wakati mmoja. Ukungu mwepesi ulikuwa umefunika sehemu za chini za mlima na ulipoanza kufutwa na mwanga wa jua mandhari ilionekana kama picha ya kuchorwa kwenye ustadi mkubwa. Miti mirefu ilisimama kwenye kwa fahari majani yake yakimeta kwa rangi tofauti za kijani. Niliweza kusikia sauti za ndege wakilia kwa furaha kana kwamba walikuwa wakisalimia siku mpya. Kila hatua nilioipiga ilinionyesha uzuri mpya, maua ya porini yaliokuwa yakichanua, vijito vya maji safi vilivyokuwa vikitiririka kwa sauti ya kutuliza na miamba ilioundwa kwa maumbo ya kipekee. Mandhari hiyo ilinifanya nitambue jinsi dunia iliovyojaa uzuri na asili ambayo mara nyingi hatuupi thamani kubwa katika maisha ya kila siku. Kilichoniguza zaidi ni utulivu wa eneo lile. Hakukuwa na kelele za magari wala msongamano wa watu. Kulikuwa kwa amani na kweli, kwa amani na ya kweli iliomrusu mtu kusikia mawazo yake mwenyewe. Nilikaa juu ya jiwe kwa muda nikitizama mbali milima ilivyofuatana hadi ilipopotea machoni. Wakati huo niliisi shukrani kubwa kwa fursa ya kushuhudia mandhari hiyo na nikatambua umuhimu wa kulinda mazingira ila vizazi vijavyo navyo viweze kufurahia uzuri kama huo. Kwa ujumla mandhari hiyo ilinifundisha thamani ya kupunguza mwendo wa maisha na kujipa muda wa kuthamini maumbile. Haikuwa tu picha nzuri ya kuona kwa macho, bali pia uzoefu wa kiroho ilioniacha nikiwa na amani moyoni. Hadi leo ninapokumbuka mandhari ile najisikia faraja na msukumo wa kuheshimu na kulinda uzuri wa dunia yetu. Shukran.

Ndio, ninapenda sana kwenda pwani na ni moja ya maeneo ninayo ya thamini zaidi kwa mapumziko ya burudani. Pwani inanivutia kwa sababu inamchanganyiko wa uzuri wa asili, utulivu wa kipekee na shuguli mbalimbali zinazomfanya mtu ajisikie huru na mwenye furaha. Kila ninapofika pwani, huhisi kana kwamba nimejitegea, nimejitenga kwa muda na shinikizo za maisha za kila siku na kuingia katika ulimwengu wa amani na raha. Kwanza kabisa ninapenda sauti ya mawimbi ya bahari. Mawimbi yanapogonga ufukwe kwa mpangilio wa utaratibu hunipa hisia ya utulivu wa ndani. Sauti hiyo hunisadia kupunguza mawazo mengi na kunifanya nijikite katika wakati uliopo. Pia upepo mwanana wa baharini unaovuma huleta hewa safi yenye harufu ya chumvi ambayo hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye afya. Ni tofauti kabisa na hewa ya mijini iliyo jaa kelele na msongamano. Pili, mandari ya pwani ni ya kuvutia sana. Kuona bahari pana isiyo na mwisho, anga ya buluu na jua likiangaza juu ya maji, kuna nifanya nitambue ukubwa na uzuri wa maumbile. Wakati wa machweo pwani huwa na ya kuvutia zaidi, anga hubadilika rangi huwa ya machungwa, waridi na zabarau, hali inayovutia macho na kuacha kumbu kumbu ya kudumu akilini. Wakati huo, hupenda kukaa kimya, nikitazama jua likizama taratibu, nikitafakari maisha yangu na malengo yangu. Zaidi ya uzuri, pwani pia inanipa fursa ya kushiriki shughuli mbalimbali. Ninapenda kutembea kando ya ufukwe, nikuwa peku, nikihisi mchanga laini chini ya miguu yangu. Pia kufurahia kuogelea baharini au kucheza michezo ya ufukweni na marafiki hunipa furaha tele. Shughuli hizi hunisaidia kuwa na mwili wenye afya na kuimarisha uhusiano wangu na watu ni nao andamana nao. Mara nyingine, hata kukaa chini ya kivuli cha mnazi na kusoma kitabu huwa ni burudani ya kipekee sana. Vilevile, kwenda pwani hunipa nafasi ya kujifunza na kuthamini utamaduni wa watu wanao ishi maeneo ya pwani. Chakula cha baharini, mziki na mtindo wa maisha wa wakazi wa pwani vina mvuto wake wa kipekee. Kuonja samaki kwa bichi au vyakula vilivyo pikwa kwa njia za asili huniongezea furaha ya safari yangu. So kwa jumla ninapenda kwenda pwani kwa sababu hunipa mapumziko ya kimwili, kiakili na kihisia. Ni mahali panapo nisaidia kujirekebisha upya, kupata nguvu mpya na kuthamini uzuri wa dunia. Kila ni napofikiria kuhusu pwani huhisi hamu ya kurudi tena na tena. Kwa sababu ni sehemu inayo guza moyo wangu kwa namna ya kipekee. Shukran za dati.

Napenda sanaa ya aina mbalimbali, lakini aina ya sanaa ninayoipenda zaidi ni sanaa ya kuchora na uchoraji wa picha. Sanaa hii hunivutia kwa sababu inanipa nafasi ya kuelewa hisia, mawazo na mitazamo ya msanii bila kutumia maneno mengi, kupitia rangi, michoro na maumbo na msanii anaweza kusimulia hadithi nzito au kuwasilisha ujumbe wenye maana kubwa kuhusu maisha, jamii, au mazingira yanayotuzunguka. Kwanza kabisa ninapenda sanaa ya uchoraji kwa sababu ina nguvu ya kuamsha hisia. Kuna picha ambazo mtu akizitazama tu, anaweza kuhisi furaha, huzuni, matumaini, au hata wasiwasi. Kwa mfano, uchoraji unaoonyesha maisha ya kawaida ya watu, kama mama sokoni au watoto wakicheza, hunikumbusha umuhimu wa kuthamini mambo madogo katika maisha. Vile vile sanaa inavyoonyesha changamoto kama umaskini, vita, au ukosefu wa haki. Hunifanya nitafakari kwa kina, kwa kina, hali ya dunia na wajibu wangu kama mwana jamii. Pili, napenda sanaa ya kuchora kwa sababu ni njia muhimu ya kujihifadhi na kuwasilisha utamaduni. Wasanii wengi hutumia sanaa yao kuonyesha mila, desturi, mavazi na historia ya jamii zao. Kupitia sanaa vizazi vijavyo vinaweza kujifunza kuhusu maisha ya zamani na kuelewa mizizi yao. Sanaa ya kiafrika kwa mfano ina utajiri mkubwa wa alama ya maana. Na kila mchoro au kinyango huwa na ujumbe maalum unaohusiana na imani au maisha ya jamii husika. Hili hunifanya nijivunie sana kama chombo cha kuhifathi utambulisho wa watu. Sababu nyingine ninafanya nipende sanaa hii ni uhuru uliomo ndani yake. Hakuna sheria kali zinazolazimisha msanii kufuata njia fulani. Kila msanii ana uhuru wa kutumia rangi, mitindo na vifaa anavyotaka ili kuonyesha kile kilicho moyoni kwake. Uhuru huu hunifanya nione sanaa kama sauti ya wale ambao pengine hawawezi kujieleza waziwazi kwa maneno. Wakati mwingine sanaa huwa sauti ya jamii mzima inayotaka kusikika. Zaidi ya hayo sanaa hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo kutazama picha nzuri au kuchora mwenyewe hunipa utulivu wa kiakili. Wakati mwingine ninapotazama sanaa najikuta nikisahau matatizo ya muda na kuzingatia uzuri uliopo mbele yangu. Sanaa hunipa nafasi ya kutafakari, kujitambua na hata kujifunza mambo mpya kuhusu nafsi yangu vilevile sanaa ina mchango mkubwa katika elimu na maendeleo ya jamii. Kupitia sanaa watu wanaweza kufundishwa maswala muhimu kama amani, umoja na heshima. Sanaa inaweza kuhamisha mabadiliko chanya kwa kuonyesha matatizo yaliyopo na kupendekeza matumaini ya kesho bora wasanii wengi hutumia kazi zao kama njia ya kupinga maovu na kuhimiza haki katika jamii. Kwa jumla, napenda sanaa kwa sababu ni kioo cha maisha. Inachanganya hisia utamaduni, elimu na burudani katika mfumo mmoja wenye nguvu. Sanaa hunifundisha kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi na kunikumbusha kuamba kila mtu ana hadithi yake. Kwa sababu hizi zote sanaa ya kuchora inabaki kuwa aina ya sanaa ninayoipenda sana na ninaithamini kwa dhati. Shukran.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku na ninaona imekuwa sehemu muhimu sana kwa maendeleo ya kisasa. Teknolojia ya sauti imeleta mabadiliko makubwa katika namna tunavyowasiliana, kujifunza na kufanya kazi na hata kuburudika. Kupitia vifaa vya programu mbalimbali zinazotumia sauti, maisha yamekuwa rahisi, ya haraka na yenye ufanisi zaidi. Kwanza kabisa ninatumia teknolojia ya sauti kwa mawasiliano. Simu za mikononi zimeboreshwa sana kiasi kwamba. Tunaweza kuwasiliana kwa sauti kwa uwazi mkubwa kupitia simu na kawaida, za kawaida na au programu za mawasiliano kama vile kupiga simu za mtandaoni. Pia ujumbe wa sauti umekuwa njia maarufu ya kuwasiliana. Hasa pale ambapo mtu hana muda wa kuandika. Kutuma ujumbe kwa sauti hunisaidia kueleza hisia zangu vizuri zaidi kwani sauti ina uwezo wa kuonyesha hisia kama furaha, msisitizo, huzuni na kathalika. Pili, teknolojia ya sauti inanisaidia sana katika kujifunza na kupata maarifa. Napenda kusikiliza vipindi vya radio, podcasti, na vitabu vya sauti vinavyoniongezea elimu katika nyanja mbalimbali kama biashara, afya, lugha, michezo na maendeleo ya binafsi. Vitabu vya sauti ni muhimu sana kwangu kwa sababu naweza kujifunza hata nikiwa safarini, nikifanya mazoezi na nikifanya kazi nyepesi za nyumbani. Hii imenisaidia kutumia mda wangu vizuri na kuongeza maarifa bila usumbufu mkubwa. Zaidi ya hayo yote teknolojia ya sauti ina mchango mkubwa katika kazi za uzalishaji. Katika mazingira ya kazi, mikutano ya mitandaoni inayotumia sauti imekuwa ya kawaida sana. Kupitia teknolojia hii watu wanaweza kufanya kazi kwa pamoja bila kukutana ana kwa ana. Jambo linalookoa mda na gharama. Pia kuna programu za kutambua sauti ambazo hubadilisha maneno yanayosemwa kuwa maandishi. Teknolojia hii ni msaada mkubwa kwa waandishi, wanafunzi na hata watu wenye changamoto za uandishi kwani hurahisisha kazi na kuongeza ufanisi. Teknolojia sauti pia inanisaidia katika maisha ya kila siku kupitia wasaidizi wa kidijitali wanaotumia amri za sauti. Kupitia wasaidizi hawa ninaweza kuuliza maswali, kuweka vikumbusho, kusikiliza mziki na kupata taarifa mbali mbali bila kuguza kifaa. Hii ni faida kubwa hasaa pale mikono inapokuwa imejaa au wakati mtu anahitaji taarifa haraka. Teknolojia hii inaonyesha jinsi sauti inavyoendelea kuwa kiungo muhimu kati ya binadamu na mashine. Vile vile katika burudani teknolojia ya sauti ina nafasi kubwa sana. Mziki wa kijiditali, filamu na michezo ya kielektroniki hutegemea sana ubora wa sauti ili kutoa uzoefu mzuri kwa mtumiaji. Mfumo mzuri wa sauti unaweza kubadilisha kabisa namna mtu anavyofurahia burudani. Mimi binafsi napenda kusikiliza mziki kupitia vifaa vya kisasa vya sauti vinavyotoa ubora na hali ya juu. Jambo linanonipa furaha na utulivu. Hata hivyo, licha ya faida nyingi, teknolojia ya sauti pia inahitaji kutumiwa kwa uangalifu. Matumizi kupita kiasi ya vifaa vya sauti hasaa kwa sauti kubwa yanaweza kuadhiri afya ya masikio. Pia ni muhimu kueshimu faraga ya watu wengine hasa katika kurekodi na kusambaza sauti bila riraa. Hivyo matumizi bora ya teknolojia ii yanahitaji uajibikaji na maadili. Kwa jumla ninatumia teknolojia sauti kwa sababu inanirahisishia maisha kwa njia nyingi. Imenisaidia kuwasiliana vizuri, kujifunza kwa ufanisi, kufanya kazi kwa urahisi na pia kufurahia burudani kwa kiwango cha juu. Kadiri teknolojia inavyoendelea kukua. Ninaamini teknolojia ya sauti itaendelea kuwa guzo muhimu katika maisha ya binadamu na kuleta ubunifu na fursa mpya zaidi. Shukran.

Mchezaji wa michezo ninaye mpenda sana kwa sasa ni cole Palmer. Mchezaji wa ligi kuu ya uingereza. Nicole Palmer ni mchezaji kijana mwenye kipaji kikubwa ambaye ameonyesha uwezo wa hali ya juu katika soka la kisasa. Hasa tangu alipojiunga na klabu ya Chelsea. Ninampenda mchezaji huyu kwa sababu ya mtindo wake wa uchezaji nidhamu yake na namna anavyo jituma uwanjani bila kuchoka. Kwanza kabisa kinachonivutia zaidi kwa call parlmer ni kipaji chake cha kipekee cha kushambulia. Ana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira kupiga pasi sahi na kufunga mabao muhimu kwa wakati unaohitajika zaidi. Licha ya umri wake mdogo anaonyesha utulivu mkubwa anapokuwa na mpira. Kana kwamba ana uzoefu wa miaka mingi katika ligi ngumu kama ya uingereza. Uwezo wake wa kupiga mipira ya adhabu, penalti, kwa utulivu na usahii ni jambo linalomtofautisha na wachezaji wengi wa rika lake. Pili ninampenda cole palmer kwa sababu ya kujiamini kwake uwanjani ata anapocheza dhidi ya timu kubwa au wachezaji maarufu haogopi wala kupoteza mwelekeo badala yake hujituma zaidi na kuonyesha ubora wake. Kujiamini huku kunawapa hamasa wachezaji wenzake na pia mashabiki wa timu yake. Ni mchezaji anaye chukua majukumu makubwa bila kusukuma. Jambo linalo onyesha ukomafu wake wa kiakili na kimchezo. Sababu nyingine ninayo mfanya cole palmer kuwa mchezaji ninayompenda na wakipekee ni nidhamu na bidii yake. Haonekani kuwa na tabia za kiburi na kujiona bora kuliko wengine. Mara nyingi huonekana akiskiliza maelekezo ya kocha na kushirikiana vizuri na wachezaji wake. Nidhamu hii inamsaidia kupiga hatua haraka katika soka la kulipwa na kupata nafasi ya kuaminika katika kikosi cha kwanza cha timu yake ya Chelsea. Pia bidii yake mazoezini na uwanjani inaonyesha kwamba ata anadhamani kazi na juhudi kuliko majina makubwa. Zaidi ya hayo yote cole palmer ni mchezaji mwenye akili ya soka. Anajua lini apigie pasi, lini apigie shuti na lini apunguze mwendo wa mchezo. Huelewa huu wa mchezo umfanya awe hatari kwa wapinzani na umuhimu wa timu yake. Anaweza kucheza nafasi zaidi ya moja. Katika safi ya ushambuliaji, jambo linalompa kocha wake chaguo nyingi za kifundi. Hii inaonyesha kwamba yeye ni si mchezaji wa kipaji tu, bali ni mchezaji anaye fikiri kwa kina uwanjani. Pia ninamkubali cole palma kama mfano mzuri kwa vijana. Safari yake ya kutoka kuwa mchezaji chipukizi hadi kungara katika ligi kuu inayoonyesha kwamba nidhamu, subira na kujituma vinaweza kumfikisha mbali. Hatumii umarufu wake vibaya, bali anaonekana kujikita zaidi katika kuboresha kiwango chake cha uchezaaji. Ili ni funzo muhimu kwa vijana wengi wanao tamani kufanikiwa katika michezo au nyanja nyingine za maisha. Kwa upande wa mchango wake kwa timu yake ya Chelsea, Cole Palmer ameonyesha kuwa mchezaaji wa tofauti. Maranyingi amekuwa akifunga mabao ya muhimu na kutoa pazi za mwisho zinazobadilisha matokeo ya mechi. Uwezo wake wa kubeba timu wakati na nyakati ngumu unaonyesha kwamba ana roho ya uongozi ata kama si nahodha rasmi wa Chelsea. Kwa ujumla Cole palmer ni mchezaji ninaye mpenda sana kwa sababu ana changanya kipaji nidhamu, akili ya soka na unyenyekevu. Ni mchezaji anaye burudisha, kuhamasisha na kufundisha kupitia vitendo vyake uwanjani. Ninaamini kuwa kadri miaka inavyoenda ataendelea kungara zaidi na kuwa miongoni mwa wachezaji bora kabisa katika ligi kuu ya uengereza na dunia kwa jumla. Shukran.

Ndio, napendelea zaidi kuvaa ndevu kuliko kunyoa. Ingawa ninaelewa kwamba chaguo hili linatofautiana kutoka mtu mmoja haidi mwingine. Kulingana na ladha utamaduni kazi na mtindo wa maisha. Kwangu binafsi kuvaa ndevu kuna maana zaidi ya mwonekano. Unahusisha utambulisho kujiamini na hata mtazamo wa mtu kuhusu nafsi yake. Kwanza kabisa napenda kuvaa ndevu kwa sababu hunipa mwonekano ninaojihisi vizuri nao. Ndevu hunifanya nionekane mtu mzima zaidi ya mwenye haiba. Watu wengi huona ndevu kama ishara ya ukomavu na uthabiti na kwa kiasi fulani hilo hunifanya nijiamini zaidi ninapokuwa katika mazingira ya kijamii na ya kikazi kujiamini huku kuna mchango mkubwa katika namna ninavyo wasiliana na wengine kwa jinsi ni navyojiona mwenyewe. Sababu nyingine inayofanya nipende kuvaa nywele ni urahisi wake ikilinganishwa na kunyoa mara kwa mara. Kunyoa huihitaji muda vifaa na uangalivu wa karibu ili kuepuka majeraha au mawasho wa ngozi. Watu wenye ngozi nyeti, ngozi vieti kama mimi mara nyingi hupata shida baada ya kunyoa kama vile vipele au maumivu. Kufaa ndevu hunipunguzia changamoto hizi ili mradi nizitunze vizuri kwa kuziosha na kuzipunguza mara kwa mara. Vilevile kuvaa ndevu kunanipa uhuru wa mtindo. Kuna aina nyingi za mtindo ya ndevu kuanzia ndevu fupi. Ndevu hau zilizo mpakwa kwa umbo maalumu. Hii huni ruhusu kubadilisha mwonakano wangu bila kufanya mabadiliko makubwa sana. Ndevu zinaweza kubadilisha kabisa sura ya mtu na kumfanya aonekane tofauti kulingana na anavyopendelea. Hii ni faida kubwa kwa mtu anayependa kujieleza kupitia maonekano yake hata hivyo ninatambua kwamba kunyoa pia kuna faida zake. Kunyoa huleta usafi na haraka wa mwonekano hasa katika mazingira ya kazi yanayohitaji mwonekano rasmi. Watu walionyoa mara mingi huonekana nadhifu sana nadhifu na wapole na kwa wengine hilo linafaa zaidi. Pia kuna nyakati ambapo hata mimi huchagua kunyoa hAsa ninapotaka mabadiliko au ninapokuwa na shughuli maalum inayohitaji mwonekano maarufu. Pia suala la kunyoa na kuvaa ndevu linaweza kuadhiri utamaduni ya imani ya kibinafsi. Katika baadhi ya jamii au dini, ndevu zinathamani ya kipekee na huonekana kama ishara ya heshima na utiifu wa imani. Katika jamii nyingine kunyoa huonekana kama ishara ya usasa na nidhamu. Kwa hiyo ni muhimu kuheshimu chaguo la kila mtu bila kuli hukumu. Kwa jumla ingawa kunyoa na kuvaa ndevu zote zina faida na hasara zake, mimi binafsi napendelea kuvaa ndevu hunipa faraja ya, kujiamini, na uhuru wa, kujielezea. Muhimu zaidi ni kwamba mtu achague kile kinachomfanya ajisikie vizuri aonekane nadhifu na ajiamini kwa sababu hatimaye chaguo hilo linamhusu yeye mwenyewe na ndiye anayejua kwa nini alifanya ile chaguo. Shukran.

Lugha ninayopenda kujifunza ni lugha ya kifaransa. Nimeichagua kifaransa kwa sababu ni lugha yenye umuhimu mkubwa duniani. Ina historia ndevu na inafungua fursa nyingi katika elimu kazi na mawasiliano ya kimataifa. Kujifunza kifaranza sio tu kuongeza lugha mpya. Bali pia ni kujifunza utamaduni, mtazamo na njia tofauti ya kufikiri. Kwanza kabisa kifaransa ni moja ya lugha zinazo zungumzwa sana duniani. Inazungumzwa katika inchi nyingi barani ulaya Afrika Amerika na Asia. Hili linaifanya kuwa lugha ya kimataifa inayotumika katika diplomasia biashara na mashirika ya kimataifa. Kujifunza kifaransa hunipa nafasi ya kuwasiliana na watu kutoka mataifa mbalimbali na kuelewa mitazamo yao. Pia huniongezea uwezo wa kusafiri katika nchi zinazo zungumza kifaransa bila changamoto kubwa ya lugha. Sababu nyingine inayofanya nipende kujifunza kifaransa ni uzuri wa lugha yenyewe. Kifaransa ni lugha yenye mvuto, ni lugha yenye mtiririko mzuri wa maneno na matamshi pia yenye mvuto. Watu wengine huhita lugha ya mapenzi kwa sababu ya sauti yake laini na namna maneno yanavyo tamkwa. Ninapo isikiliza hasaa katika mziki au filamu huleta hisia ya utulivu na ladha ya kipekee. Hii hunifanya nijisikie nime hamasika zaidi kuendelea kujifunza na kuzungumza kwa ufasaha. Pia kujifunza kifaransa hunisaidia kufungua milango ya elimu na taaluma. Nchi nyingi zinazo zungumza kifaransa zina vyuo vikuu bora kwa fursa nzuri za masomo. Kwa kujua lugha hii mtu anaweza kupata nafasi ya kusoma au kufanya kazi katika mazingira ya kimataifa. Vile vile katika soko la ajira mtu anae jua zaidi ya lugha moja huwa ni nafasi kubwa sana ya kuajiriwa hasa katika taasisi ya kimataifa au kampuni zinazo fanya kazi katika nchi tofauti. Zaidi ya hayo kifaransa hunipa fursa ya kufurahia utamaduni na sanaa kwa undani zaidi. Kupitia lugha hii ninaweza kuelewa vitabu mashairi vilamu na pia muziki wa kifaransa katika lugha ya asili. Hii hunipa uelewa na wa kina wa zaidi wa ujumbe na hisia zinazo wasilishwa kuliko kutegemea tafsiri. Kujifunza lugha hunifanya nijisikie karibu zaidi na utamaduni wa watu wanao itumia. Ingawa kujifunza kifaransa kuna changamoto zake kama vile sarufi na matamshi. Ninaona changamoto hizo kama sehemu ya safari ya kujifunza. Changamoto hunifundisha uvumilivu, nidhamu na bidii. Kadri ninavyo endelea kujifunza ndivyo ninavyo zidi kujiamini na kufurahia maendeleo ninayafanya kwa ujumla napenda kujifunza lugha ya kifaransa kwa sababu inanipa maarifa mapya fursa za kimataifa. Na uelewa upana wa dunia ni lugha inayo ongezea thamani kama mtu binafsi na kusaidia kukua kielimu, kijamii na kitaaluma pia. Ndiyo maana kifaransa ni lugha ninayoipenda na ninavyo endelea kujifunza kwa bidii na moyo wangu wote. Shukran.

Kampuni ya teknolojia ninayoipenda na ninayoiamini sana ni google. Nimechagua Google kwa sababu ni moja ya kampuni kubwa na zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani katika nyanja ya teknolojia, elimu na mawasiliano. Google imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya watu wengi kila siku ikirahisisha upatikanaji wa taarifa mawasiliano na huduma mbalimbali kwa njia ya haraka na ya kuaminika. Kwanza kabisa ninaiamini Google kwa sababu ya ubunifu wake wa kudumu. Tangu kuanzisha kwake kama injini ya utafutaji wa taarifa, Google imeendelea kupanua huduma zake na kuleta suluhisho bunifu zinazokiri mahitaji ya dunia ya kisasa. Huduma kama Google Search, Gmail, Google Maps, Google Drive na YouTube zimebadilisha kabisa namna watu wanavyotafuta taarifa kuwasiliana, kusafiri na kujifunza. Ubunifu huu unaonyesha kuwa Google si kampuni ya kusimama sehemu moja bali inaendelea kubadilika kulingana na mahitaji ya watumiaji. Sababu nyingine inafanya niamini Google ni urahisi na upatikanaji wa huduma zake. Huduma nyingi za Google zinapatikana bure au kwa gharama nafuu, jambo linalowezesha watu wengi duniani kuzitumia bila vikwazo vikubwa. Hii imechangia sana katika kupunguza pengo maarifa hasa kwa wanafunzi, watafiti na wafanya biashara wadogo. Kupitia Google, mtu anaweza kujifunza chochote wakati wowote na mahali popote. Pia Google inamchango mkubwa katika elimu na maendeleo ya jamii. Kupitia majukwa kama Google Classroom, Google Scholar na kozi mbalimbali za mtandaoni. Kampuni hii inawezesha watu wengi kupata elimu bora kwa njia rahisi. Katika kipindi cha teknolojia ya kisasa huduma hizi zimekuwa msaada mkubwa kwa walimu na wanafunzi. Hasa katika mazingira ambayo elimu ya ana kwa ana imekuwa na changamoto vile vile ninaipenda kampuni hii kwa sababu ya uwekezaji wake katika teknolojia za baadaye kama akili bandia nashati safi na usalama wa mtandao. Hii inaonyesha kuwa kampuni ina maono na muda mrefu inalenga kuboresha maisha ya binadamu kwa ujumla. Si tu kupata faida. Ingawa kuna mijadala kuhusu faragha na matumizi ya data. Google imekuwa ikifanya juhudi kuboresha sera zake na kuwapa watumiaji udhibiti zaidi wa taarifa zao. Kwa ujumla ninaiamini kampuni ya Google kwa sababu ni kampuni inayochanganya ubunifu, elimu na teknolojia kwa manufaa ya jamii ya dunia mzima. Imenirahisishia maisha kwa njia nyingi kuanzia kupata taarifa hadi kujifunza na kufanya kazi. Ndiyo maana Google ni kampuni ya teknolojia ninayoipenda na ninayoiaminia. Naninavyoiona kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya dunia ya kisasa. Shukurani.

Ndiyo, ninaelewa sana na ninathamini sana shughuli ya kulima. Ingawa siwezi kusema kuwa nalima kwa kiwango kikubwa kama wakulima wa kitaalamu. Kilimo ni shughuli muhimu sana katika maisha ya binadamu na kwa sababu ndicho chanzo kikuu cha chakula na uchumi kwa watu wengi duniani. Hasaa katika nchi zinazoendelea. Ninakiona kilimo kama uti wa mgongo wa maisha na ni shughuli inayostahili heshima kubwa. Kwanza kabisa kulima kunanivutia kwa sababu ni njia moja kwa moja ya kuhusisha, kuhusiana na aridhi na maumbile mtu anapolima anajifunza kuvumilia na kuwa na subira kwa sababu mazao hayapatikani mara moja. Unapanda mbegu, unatunza mimea, unangoja mvua na unamwagilia maji. Kisha baada ya muda ndipo unaona matokeo ya kazi yako. Hii hunifundisha kuwa mafanikio katika maisha yanahitaji juhudi, subira na uvumilivu. Pili kilimo kina umuhimu mkubwa katika usalama wa chakula. Kupitia kulima jamii inaweza kujitegemea kwa chakula badala ya kutegemea bidhaa kutoka nje. Kulima mazao kama mahindi, mpunga, boga na matunda husaidia kuhakikisha kuwa familia na jamii zinapata chakula cha kutosha na chenye lishe bora. Pia kilimo cha kisasa kinaweza kuchangia kupunguza njaa na umaskini endapo kitawekewa mkazo na kuungwa mkono ipasavyo. Zaidi ya hayo kilimo kina faida za kiuchumi. Watu wengi hupata kipato kupitia kuuza mazao yao sokoni. Hata kilimo kidogo cha bustani kinaweza kusaidia kupunguza gharama za maisha kwa sababu mtu hutumia kile alicholima. Kwa vijana kilimo kinaweza kuwa fursa ya ajira na ujasiri mali hasaa kwa kutumia teknolojia ya kisasa kama kilimo na umwagiliaji, kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha kitalu nyumba na matumizi ya mbolea bora. Kilimo pia kina mchango mkubwa katika kulinda mazingira endapo kitafanywa kwa njia endelevu. Kupanda miti kutumia mbinu bora za kilimo na kuepuka uharibifu wa aridhi husaidia kuhifadhi mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kilimo kinapofanywa kwa uangalifu kinaweza kuwa rafiki wa mazingira badala ya kuwa chanzo cha uharibifu. Hata hivyo nilitambua kuwa kilimo kina changamoto nyingi kama mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu wa pembejio bora, mgonjwa ya mazao na masoko yasiyo na hakika. Changamoto hizi zinahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa wakulima, serikali na wadau wengine wenye sekta mbalimbali, ili kuboresha sekta ya kilimo na kuwahamasisha watu wengi zaidi kujiunga nayo. Kwa jumla ninaona kilimo kama shughuli ya heshima yenye faida nyingi na mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Ni msingi wa maisha na maendeleo ya taifa. Hata kama si mlima mkubwa ninaheshimu sana kazi ya kulima na ninaamini kuwa kuekeza katika kilimo ni kuekeza katika maisha na mustakabali wa binadamu. Shukrani.

Maendeleo ambayo ningependa na ninayo tamani kuyaona katika jamii ni maendeleo ya elimu, teknolojia na maadili. Kwa sababu na amini haya ndio msingi wa maendeleo ya kweli na ya kudumu katika jamii yoyote. Jamii inapo kuwa na watu walio elimika wenye maadili mema na wanao tumia teknolojia kwa njia sahihi. Maendeleo katika nyanja nyingine zote huja kwa urahisi zaidi. Kwanza kabisa ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu. Elimu ni ufunguo wa mafanikio ya mtu binafsi na taifa kwa jumla. Ningependa kuona watoto wote bila kujali hali yao ya kiuchumi au mahali wanapoishi. Wanapata elimu bora kuanzia ngazi ya awadi hadi ya juu. Elimu inayo sisitiza ujuzi wa vitendo ubunifu na kufikiri kwa kina itawasaidia vijana kuwa wabunifu na kujiajiri na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya jamii. Pia ningependa kuona walimu wakipewa thamani, mafunzo bora na mazingira mazuri ya kufundishia. Pili ningependa kuona maendeleo ya teknolojia ya kitumika kuboresha maisha ya watu. Teknolojia inaweza kusadia kuboresha huduma za afya elimu, kilimo na biashara. Kwa mfano matumizi ya teknolojia katika kilimo yanaweza kuongeza uzalishaji na kupunguza umaskini. Huku teknolojia katika afya ikisaidia kutoa huduma kwa haraka na kwa ufanisi. Hata hivyo ningependa kuona teknolojia ikitumika kwa njia yenye uwajibikaji bila kuharibu maadili au kuongeza pengo kati ya matajiri na umaskini. Tatu ningependa kuona maendeleo ya mahadili na mshikamano wa kijamii. Jamii iliyo endelea sio ile yenye majengo marefu pekee bali ni yenye watu wanao heshimiana, wanao jali haki za wengine na wanao ishi kwa amani. Maendeleo na maadili kama uaminifu, bidii na uwajibikaji na huruma ni muhimu sana. Ningependa sana kuona jamii inayo pinga urushwa, ubaguzi na ukatili na badala yake inakuza haki usawa na mshikamano. Pia ningependa kuona maendeleo ya kiuchumi yanayo waguza watu wa kawaida. Maendeleo hayapaswi kubaki kwa wachache bali yawafikie wanainchi wote. Ajira kwa vijana, fursa kwa za ujasiri mali na huduma bora za kijamii ni mambo muhimu katika maendeleo ya jamii. Serikali ina sekta binafsi zinapaswa kushirikiana na kuhakikisha kuwa maendeleo yanakuwa jumuisha. Kwa ujumla maendeleo ningependelea katika jamii ni yale yanayo mweka binadamu katikati elimu bora, matumizi mazuri ya teknolojia, maadili, mara na uchumi unaojali watu wote. Maendeleo ya aina hii hujenga jamii mara enye amani na enye mustakabali mzuri wa vizazi vya sasa na vijavyo. Shukran.

Ninajifraisha kwanjia mbalimbali wakati wafuraa. Kulingana na hali niliopo na watu niliokuwa nao. Kwangu, wakati wafuraa ni munda wakujipa uuru na kufuraia maisha, kushukuru na kushirikiana na wengine. Fura imaanishi mambo makubwa sana pekee, bali hata vitu vidogo vinaweza kuleta tabasamu na kurithika moyoni. Kwanza kabisa ninapokuwa na fura napenda kushirikiana na watu ninao wapenda, kama familia na marafiki. Kuka nao kuzungumza, kucheka na kushirikiana mawazo, uniongeza fura zaidi, wakati mingine tunapanga kukutana kula chakula pamoja au kufanya shuguli ndogo kama kutembea na kutazama filamu. Ushirikiano huu unifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa jambo linaloongeza furaa maradufu. Pili ninajifuraisha kwa kusikiliza mziki. Mziki hua unanafasi kubwa sana katika maisha yangu. Wakati ninafura napenda kusikiliza nyimbo zenye midusho, midundo na kusisimua au hujumbe chanya. Wakati mingine uimba au kucheza peke yangu bila kujali nani ananitazama. Muziki huu nisaidia kuachilia isia zangu na kufraisha. Huu ni kufraia wakati niliopo. Pia ninapokuwa na furaha na penda kujipa mda binafsi. Naweza kusoma kitabu ninacho kipenda kuangalia filamu na kutembelea maali tulifu. Mda huu unisaidia kutafakari kushukuru mafanikio niliapata na kupanga hatua zangu ni zijazo. Fura hunipa motisha na kujiboresha zaidi na kuendelea kufanya bidi. Vile vile kufanya shuguli za mwili kama kutembea, kukimbia au kuendesha besikili. Uniongeza furaha. Shuguli hizi unifanya nijisikie mwenye nguvu na afya njema. Wakati mingine fura huongezeka ninapokuwa nje ni kifurahia. Ni kifurahia ewa safi na mazingira ya asili. Zaidi ya yote ninajifraisha kwa kutamini kile nilicho nacho. Napo kuwa na furaa ujitahidi kushukuru kwa maisha hafya na watu waliopo karibu nami. Shukrani unisaidi ya kudumisha furaa hata wakati changamoto zinapo jitokeza. Kwa ujumla ninajifraisha kwanjia raisi lakini zenye mana kushirikiana na watu mziki, mapu mziko, shuguli za mwili na shukran. Kwangu, fura ni hali ya moyo inayatokana na kuridhika na maisha na kuthamini kila wakati mzuri ninaupata.